Naupenda wa mwezi wa kumi na mbili kwa sabu huwa ni mwezi wa mapumsiko, ni mwezi wa sherehe, ni mwezi wa furaha, ni mwezi wa kugayana zawadi, ni mwezi wa kuvunja mipango na kuanza mipango mipya, ni mwezi wa kuzalewa mwokozi. Ni mwezi wa mwaka mpya, hivyo basi naupenda mwezi wa kumi na mbili kuliko miezi mingine yote.

Napanga kazi zangu kulingana na mda ambao nataka kutumia kufanya hiyo kazi. Kama nataka kutumia masaa nane kufanya hiyo kazi, nitafanga kazi kulingana na hayo masaa nane. Lakini kama ntapanga kutumia lisa, nitapanga kazi kulingana na huo mda lisa. Hiyo inanisaidia kufanya kazi kiufanisi na uweledi mkubwa.